Hali gani ya upepo nayoipenda? Ninapenda hali ya hewa ambayo ni tulivu, haina upepo mwingi na wakati pia jua sio kali. Wakati kumetulia, kwa hivo hakuna upepo mwingi na jua sio kali. Ndio wakati wa hali ya hewa na ambayo naipenda.